Wakati wa mvua nina shiriki kazi ambazo hazi athiriwi na mvua. Napenda mvua sana kwa sababu, inaleta vayu, maji, na chakula, shambani kinaweza kukua. Wakati wa mvua, ninaufurahia zaidi, wakati kunanyesha. Mvua inabadilisha mpango wangu, kwani wakati ambapo kunanyesha, siwezi toka nje.

Ninapenda aina mbalimbali za wanyama. Kwanza napenda wanyama wakufungwa ambao wana faida kwa binadamu kama vile ng'ombe, kuku na wengineo ambao wanatupa chakula maziwa na nyama chakula. Pia napenda umbwa kwani ananirinda na kunieka katikali ya usalama.